Kazi, kazi ya nyumbani ninao chukizwa nayo ni kazi ya kuosha vyombo. Kazi hii uniboo sana na sipendi kabisa. Ka kuwa yaweza kukuchafua ama adi kujimwagilia maji wakati unaosha vyombo. Kwa hivyo, mimi sipendi kazi hii kabisa. Kazi hii pia imeumbiwa wanawake, si kazi ya wanaume. Kwa hivyo, katika jamii yetu, kazi hiu ufanyw na wanawake, siwa naume. Kwa hivyo, mbora kama mimi mwanaume, nisije nkaifanya.

Mi hukaa adi saa tatu usiku. Kisha naelekea kulala. Hii ni kuepuka ma. Hii ni ku. Hii ni kwa sababu inafaa niamke mapema. Ili nianze kupanga siku yangu itakayofuata. Pia, hii ni muhimu sana manake mwili unaitaji kupumuzika. Kwa hivo ni lazima ni pumzike zaidi ya masaa sita. Ili mwili wangu utulie na ukaye vyema kwa siku inayofuata. Pia, mimi hukaa nikiona taarifa na historia ilio endelea siku mzima ilio pita. Hivo kuni wezesha kujua kinacho endelea duniani na kinacho fanyika kwenye inchi tafauti tafauti. Hii inaniwezesha kuishi maisha ya kisasa na kuepuka kuachwa nyuma kiteknolojia na hadi kimaisha. Hii ni muhimu sana kwangu wakati napoji usisha na watu wenzangu. Ili nisije nikapotea maishani.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, mimi hubuni vitu, hutunga nyimbo na kitu chochote, mimi hii hunisaidia kukaa vyema na kuishi vyema wakati wowote ninapoishi ubunifu ni kitu lazima binadamu awe nacho ama azingatie katika maisha yake ya kila siku, ili kuishi vyema na watu na kuishi maisha mema, lazima uwe mbunifu. Na kila kitu kinachotokea, lazima ukichukulie kwa ubunifu na ukifanye kwa ubunifu. Hii itakusaidia kuishi na watu na kufika mbali kimaisha.

Ndiyo, mihupenda kujaribu teknolojia mpia. Ili, nisije nikabaki nyuma ki maisha. Mana, kila siku teknolojia inatokea. Na hii teknolojia, ndiyo inayo inuajami ki uchumi na kimaisha. Hii teknolojia ni muhimu sana katika maisha ya siku moja na ingine. Pia ili nipate biashara mpya zinazo chipukiza niendelee kuzifanya. Teknolojia hii inanisaidia zaidi.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni kampuni inayoitwa tesla. Kampuni hii hujenga gari zinazo tumia umeme. Kampuni hii ni kubwa sana na inagrow inakuwa kwa kasi ya kubwa sana. Pia inaleta burudani na hufurahisha kila mara ninapo iona.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda, hufanyika wakati wa jioni. Hii ni wakati ambapo televisioni inatoa taarifa na matokeo iliofanyika siku mzima. Taarifa hii huburudisha zaidi na hufurahisha sana. Pia ni sehemu muhimu sana katika maisha na uchumi wa jamii. Kwakua tunajua kila kitu kinachondelea na kile kinachofanyika katika maisha ya binadamu.

Mahali pa ibada mi huenda kila siku moja kila wiki. Siku hii, mimi hujiunga na marafiki na mandugu ili tuende pale. Tumshukuru Mungu kwa umbali ametutua na akatupe mwelekeo wa siku zinazo fuata. Hii imenisaidia sana kuishi vyema na kufanya maisha yangu vizuri.

Mtu alienifunza jambo muhimu ni baba yangu. Wakati alivoniambia nisijeogopa mtu yoyote wakati wowote maishani. Pia nisijeogopa kufanya kitu chochote kisa eti watu watasema neno hili ama lile ila nitie bidii kwa maisha yangu na nijitume kwa kila kitu nachokifanya. Hii ilinifunza sana na ilini.